Nikihisi wasiwasi kwanza hujaribu kutulia na kujitenga kidogo na kelele huwa napumua kwa kina mara kadhaa ili kurejesha utulivu wa akili wakati mwingine hutembea kidogo kubadilisha mazingira hata kama ni kutoka chumba kimoja kwenda kingine pia hujaribu kufikiria chanzo cha wasiwasi badala ya kukimbia kwa sababu kukielewa hunisaidia kukidhibiti.

Napenda muziki kwa sababu huniguza zaidi kihisia kuliko kitu kingine chochote. Aina ya muziki ninaopenda inategemea sana hali yangu ya moyo. Kuna wakati napenda bongo kwa sababu zina utulivu na maneno yenye hisia. Muziki wa ainahiyo unisaidia kupumzika, kufikiria na wakade mungine hata kujielewa zaidi.

Kampuni ya teknolojia ninayoamini ni Apple. Sijui ni kwanini lakini kila mara wanakuja na bidhaa mpya. Zinakuwa na muundo mzuri, rahisi kutumia na zinatoa uzoefu wa kipekee kwa mtumiaji. Si tu kuhusu simu au kompyuta zao bali ni mfumo mzima unashirikisha vifaa, programu na huduma zao.

Tabia ninayoipenda zaidi kwa watu ni ukweli na uaminifu. Napenda pale mtu anaposema kitu wazi wazi bila kujifanya au kubadilisha ukweli ili kumpendeza mwengine. Watu kama hawa wanajenga uhusiano wa kuaminika. Unafurahisha kushirikiana nao na unajisikia huru kuzungumza nao bila hofu ya kudanganywa.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, kuna mambo kadha muhimu ambayo mtu anaweza kufanya. Kwanza, huwa napanga kazi vizuri natengeneza orodha ya mambo muhimu na kuyapanga kwa kipaumbele kunisaidia kuhakikisha kushughulikia mambo muhimu kwanza. Pili, nazidisha umakini na kuepuka usumbufu na pia kuondosha simu na mitandao ya kijamii wakati wa kufanya kazi ili kusaidia kutimiza malengo kwa haraka.

Napenda kusafiri nikitumia GPS kwa sababu ni rahisi na inaokoa muda. Inakuonyesha njia bora zaidi kwa wakati huo, inaepuka foleni na kukupa maelekezo ya moja kwa moja bila kukuchanganya. Pia hata ukiwa sehemu usiyoifamu kabisa, GPS inakupa usafiri wa kusonga mbele bila hofu ya kupotea.

Ndiyo, napenda chakula kitamu sana. Chakula kizuri unifanya nijisikia vizuri, unipa nguvu na hata kubadilisha hali ya moyo. Napenda zaidi chakula kilichopikwa kwa uangalifu, chenje ladha ya asili na harufu nzuri. Ajalishi ni chakula raisi au cha sheree, muradi kiwe kitamu na kinaandaliwa kwa upendo, kinafrahisha kula na kuacha isia nzuri.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Kila mara ninapokutana na kifaa au programu mpya napata hamu ya kujua inavyofanya kazi na kama inaweza kurahisisha maisha au kazi. Kuijaribu hunisaidia kujifunza mambo mapya, kuboresha ujuzi wangu na kuendana na mabadiliko ya kidigitali.

Kazi ninaoithamini zaidi ni kazi ya uaminifu na bidii. Kwa sababu mtu anapokuwa mwaminifu, unatekeleza majukumu yake kwa dhabiti. Bila kurahisisha au kudanganya. Matokeo yake huwa bora na yategemewa. Bidii pia ni muhimu. Inaonyesha mtu anajituma kikamilifu.

Nawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia ya heshima na uwazi. Kila mara ninajitahidi kusikiliza maoni yao kushirikiana kwenye kazi na kusaidiana pale inapohitajika. Napenda kuzungumza kwa uwazi bila kuogopa, kuulizwa au kutoa maoni na pia kuzingatia mawazo ya wengine ili kufanikisha kazi kwa usahihi.

Napendelea kuwasiliana na watu ana kwa ana kwa sababu hunipa nafasi ya kuelewana vizuri zaidi. Unapo ona uso kwa uso ni rahisi kusoma hisia, lugha ya mwili na kuelewa ujumbe kwa kina bila mchanganiko. Pia mawasiliano ya ana kwa ana ujenga uaminifu na mahusiano mazuri.

Napendelea vyatu vyenye urahisi na vinavyolingana na hali mbalimbali. Kwa mfano, viatu vya michezo au sneakers ni bora kwa kukutumia kila siku, vinafumua Vinapumua miguu na kufanya nizogee kwa uhuru bila kuchoka. Napenda pia viatu vya rangi rahisi au vya duck.

Mchezo wangu ninaoufurahia zaidi katika olimpiki ni mbio za mbio za muendo mrefu hasa Marathon. Napenda mchezo huu kwa sababu unaonyesha uvumilivu, bidii na nguvu za akili na mwili kwa pamoja. Kila wakati ninapoangalia Marathon, napata msisimuko mkubwa kuona wanariyadha wakipigana kila hatua kila dakika na anapofika kwenye mustari wa kumalizia. Mchezo wa olimpiki unanifanya nifurahi zaidi na mbio za mwendo mrefu kwa sababu huelimisha kuhusu uvumilivu, nidhamu na malengo.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki, na uzoefu ulikuwa wa kipekee sana. Nilifurahia hali ya furaha na misisimuko kutoka kwa wafuasi wengine, mziki unaopigwa kwa nguvu na redeem mzuri, na pia mwanga na mapambo yaliyozunguka jukwaa. Zaidi ya hayo, nilifurahia kuona wasanii wakiwajibika moja kwa moja kwa hadhira, jinsi wanavyoshirikiana na mashabiki na kuleta hisia ya karibu.

Wakati wa mgongano au mgogoro na mtu, mimi najitahidi kuwa mtulivu na kuelewa upande wa pili. Kwanza, nasikiliza kwa makini kile mtu anachosema bila kuchukua hisia, chanya au hasi mara moja. Kisha najaribu kuzungumza kwa heshima, kueleza mtazamo wangu bila kukashifu au kuishtumu mtu mwingi.

Ndiyo, nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu. Wazo hilo hunijia mara nyingi kwa sababu biashara inampa mtu uhuru wa kupanga muda wake na kutekeleza mawazo yake binafsi. Nimewaza kuhusu kuanzisha biashara ndogo inayohusiana na ujuzi wangu, kitu ambacho kinaweza kukua polepole kadri muda unavyopita.

Ndiyo, ninapenda kupanda milima. Inanipa hisia ya changamoto na mafanikio hasa unapofika kileleni baada ya juhudi nyingi. Kupanda milima kunanifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili, nipate hewa safi na akili itulie. Pia napenda muonekano mzuri unaopatikana ukiwa juu ya milima.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni uwazi na ufanisi. Ni muhimu kuwasiliana kwa njia ambayo kila mtu anaelewa ujumbe bila mchanganyiko. Na pia kwa wakati unaofaa, hii inajumuisha kusikiliza kwa makini, kushirikisha taarifa muhimu haraka na kuepuka maneno yasiyo na maana, au yanayoweza kuleta migongano.

Kila siku, mimi hutumia kompyuta ya mezani na simu ya mkononi kama zana za msingi za kidijiti. Kompyuta hunisaidia kufanya kazi za uandikaji, utafiti na kuandaa ripoti au makala. Huku simu ikinisaidia kuwasiliana haraka kupitia ujumbe, barua pepe na mitandao ya kijamii.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kufanya ni kusaidia jirani yangu kubeba vitu vizito kutoka sokoni. Alikuwa amechoka sana na hakuwa na mtu wa kumsaidia. Iwe nikachukua fursa kumsaidia bila kufikiri sana. Alipo nipongeza na kuonyesha shukrani yake nilijisikia furaha sana.

Somo nililopenda shuleni ni historia. Nililipenda sababu lilinifunza kuhusu matukio ya zamani, jinsi jamii zilivyokuwa na maamuzi ya watu waliopita yaliyoadhiri dunia ya leo. Historia inaniwezesha kuelewa muktadha wa mambo yanayotokea sasa, kuelewa tamaduni tofauti na hata kupata mafunzo ya maisha kutoka kwa makosa na mafanikio ya watu waliopita.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni The Alchemist, cha Paule Coelho. Nilikipenda kwa sababu kina hadithi rahisi, lakini yenye ujumbe mzito kuhusu ndoto, subira na kujiamini. Hakihitaji lugha ngumu, lakini kila ukurasa una wazo linalokufanya ujiulize maswali kuhusu maisha yako mwenyewe. Muhusika niliempenda zaidi ni Santiago kwa sababu anawakilisha mtu wa kawida aliyadhubutu kufuata ndoto zake licha ya uofu na vikwazo. Ningependa kusoma kitabu kingine cha mwandishi huyo kwa sababu mtindo wake wa uandishi ni wakutuliza na unaacha fikira zikitembea hata baada ya kumaliza kusoma.